Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandaye vizuri usiku huu. Ninaitaji kukagua ripoti yangu. Niakikishe tua takwimu zote ni sahihi. Jee nimeweka maono yote muhimu. Ebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadha zinaitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafa kadha. Zinaelezea vizuri zaidi. Nitaandaa maswali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Surwali na shati la kawaida ilitanifaa au nivyobadili ni vae tai pia. Nadhani tai ni muimu kwa mkutano rasmi. Inaitaji kulala mapema. Ili niamke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.